Mtu ana njia yake ya kusherehekea siku kuu na mimi napenda kutumia muda huu kwa furaha na kupumzika. Kwanza mara nyingi nashiriki na familia yangu, tunapanga chakula pamoja, kucheka na kuzungumza kuhusu mambo ya wiki iliyopita. Hii hufanya siku kuu kuwa ya furaha na ya mshikamano kwa familia pili. Napenda kushirikiana na marafiki, tunaweza kuenda pamoja kwenye matembezi au kufanya shughuli ndogondogo, zinazotuongeza furaha. Hii hunisaidia kuungana na watu ninaowapenda na kuongeza furaha ya siku kuu. Tatu, baada ya siku kuu, napenda kupumzika peke yangu nafurahi kusoma kusikiliza muziki au kuangalia filamu nilioipenda. Hii huniezesha kupumzika, kurejesha nguvu baada ya wiki na shughuli nyingi. Zaidi ya hayo, siku kuu pia hufanya nashirikiana na jamii mara nyingine. Kama kushiriki zawadi, kusaidia watu wenye uhitaji, kushiriki shughuli za kijamii, hii hufanya sikukuu, iwe na maana zaidi. Si furaha tu bali kusaidia wengine. Kwa kifupi, nasherehekea sikukuu kwa kuungana na familia na marafiki, kupumzika peke yangu na mara nyingine kusaidia jamii.

Kazi nayo thamini zaidi ni ile inayonipa maana na kuridhika si kwa sababu ya mshahara peke, mbali kwa sababu inanifanya nihisi, nina mchango katika jamii na kwa watu wengine. Napenda kazi inayonipa nafasi ya kujifunza na kukua. Kazi kama hiyo unisaidia kuongeza ujuzi wangu, kujijengia kitaaluma na kunipa changamoto chanya na kunifanya nifanye kazi nzuri kila siku. Pia ninadhamini kazi inayoniwezesha kushirikiana na wengine, kufanya kazi na kusaidiana na kitimu, kusaidiana na kufikia malengo ya pamoja, unipa furaha na kunifanya nijisikie sehemu kubwa ya kitu kubwa. Zaidi ya hayo, ninaithamini kazi inayoniheshimu maadili na utu wa binadamu kazi inayothamini uaminifu, heshima na wajibikaji, unifanya ni jivunie kile nachofanya. Kwa kifupi, kazi inayothamini zaidi ni hile inayokuwa na maana, inanikuza, inaniruhusu kushirikiana na wengine na inazingatia maadili mema. Kazi kama hiyo, unipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujitolea kila siku.

Chumba ninachokipenda sana ni sebule. Ninakipenda kwa sababu ni chumba kinachotumiwa sana na kinaunganisha watu wa nyumbani pamoja. Ni mahali pa kukutana, kupumzika na kushirikiana. Kili kinachofanya sebule iwe ya kipekee kwangu ni mazingira yake ya utulivu na faraja. Kuna viti vizuri, mwanga wa kutosha na wakati mwengine televisheni au muziki wa taratibu. Hii hufanya sebule iwe mahali pazuri pa kukaa kwa muda mrefu. Sebuleni kuna shughuli nyingi nyingi zinazofanyika. Tunakaa na familia kuzungumza, kuangalia televisheni, kupokea wageni, au hata kupumzika baada ya siku ndefu. Wakati mwengine napenda kukaa peke yangu nikitafakari au kusikiliza muziki. Nikiwa ndani ya sebule nahisi amani na furaha ni mahali panapofanya nijisikie nyumbani kabisa. Hunisaidia kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia muda wangu na watu ninaowapenda. Kwa kifupi, sebule ni chumba ninachokipenda kwa sababu ni cha starehe kinaunganisha watu na hunipa utulivu wa akili. Ni sehemu muhimu sana katika nyumba yangu.

Mimi ninapenda kula mboga mbali mbali, lakini zile ninazopenda zaidi ni mboga zinazopatikana karibu na nyumbani kama vile spinachi, sukumawiki na karoti. Ninazipenda kwa sababu ni za lishe na husaidia mwili kuwa na nguvu na afya nzuri. Pili, napenda mboga hizi kwa sababu zina ladha nzuri wakati zinapikwa vizuri. Kuzipika kwa uvumilivu kuna chukua muda, lakini matokeo ni furaha, pale unapokula, chakula chenye afya na ni kitamu. Zaidi ya hayo, kula mboga hunisaidia kujenga mwili mara kwa mara na afya na akili. Mboga huchangia kudumisha nguvu kusaidia mfumo wa kinga na kunifanya nijisikie mchangamfu siku mzima tena napenda kujaribu mboga mpya mpya mara kwa mara. Hii hufanya lishe yangu kuwa mchanganyiko wa afya na ladha. Kila mara ninapokula mboga ninahisi kuwa na furaha na kuridhika. Kwa kifupi, mboga ninazopenda ni zile zilizo na lishe nzuri. Ladha tamu na zinasaidia kwa kuwa na afya bora. Kula mboga ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, navaa miwani hasa pale ninapo itaji kuona vizuri zaidi. Miwani hunisaidia kusoma, kufanya kazi au kutumia simu na kompyuta bila kuchosha macho. Napenda miwani kwa sababu inanisaidia kuwa makini na kufanya mambo kwa ufanisi. Pia inanifanya nijisikie nipo sawa na nina uwakika kwa kile nachokifanya. Zaidi ya hayo, miwani imekua sehemu ya mtindo wangu wa kila siku. Kuna aina na miundo mbali mbali ya miwani. Kwa hivyo, ninaweza kuchagua ile inayonifaa na kunifanya nijisikie vizuri. Hata hivyo, ninavaa miwani pale inapoitajika. Wakati mwingine inapukua napumzika, naweza kuzitoa. Umuhimu zaidi ni afya ya macho yangu kwa kifupi navaa miwani kwa sababu inanisaidia kuona vizuri, kufanya kazi kwa urahisi na kujisikia huru na kujiamini. Miwani inamsaada na muhimu kwa maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kula chakula cha haraka mara chache. Hasa pale ninapokuwa na muda mfupi au napenda kubadilisha ladha. Chakula hiki huwa rahisi kupata na mara nyingi ni kitamu. Hata hivyo, sijapenda kula chakula cha haraka kila siku. Chakula hiki mara nyingi hakina lishe ya kutosha kama chakula cha nyumbani au cha kiafya. Kwa hivyo, napendelea kutumia chakula cha haraka kama kipumzisho kidogo tu. Zaidi ya hayo napenda kupanga ni lini nitakula chakula cha haraka kwa mfano wakati wa safari, kazi nzito au likizo huwa chaguo nzuri. Lakini siku za kawaida napendelea chakula chenye lishe bora. Kwa kifupi napenda kula chakula cha haraka kwa njia ya kawaida na kwa njia ya starehe na kwa muda mfupi. Lakini siyo kitu nina chakula ninachokula kila siku. Chakula chenye afya bado kipo muhimu zaidi kwangu.

Kwanza, napenda kupumua kwa utulivu. Kupumua kwa kina ufanya akili yangu ipate utulivu na kunisaidia kufikiria kwa uwazi. Pili, napenda kuandika mawazo yangu au matatizo yangu. Kuandika uniwezesha kuona tatizo kwa uwazi na kuwanza kutafuta suluhisho kwa hatuwa ndogo ndogo. Napenda kuzingatia suluhisho bada ya kuliacha isia zishinde. Hii inaweza kuwa kwa kufanya mpango kushirikiana na mtu wakuaminika au kwa kufanya kitu kinachonifuraisha ili kupunguza msongo. Kwa zaidi ya hayo, mara nyingine ni napenda kupumzika kwa kufanya kitu kina chonifurahisha kama kusikiliza muziki, kutembea au kucheka kwa marafiki. Hi uniwezesha kupata mtazamo mpia na kutuliza akili. Kwa kifupi, wakati wa wasiwasi na pumua kwa utulivu, ninaandika mawazo yangu na tafuta suluhisho na na pumzika kwanjia zinazo nifurahisha.

Kwa upande wangu, mazingira ya kazi ni mazuri pale yambapo, kuna heshima, ushirikiano na mawasiliano bora. Wafanya kazi wanaposhirikiana kwa heshima, kazi ufanyika kwa uraisi na kwa furaha. Zaidi ya hayo, usiano mzuri kati ya viongozi na wafanya kazi ni muhimu. Viongozi wanapoelewana na kusaidia wafanya kazi, ufanya kazi kuwa kazi ya kufuraisha na enye motisha. Pili, maitaji ya msingi kazini kama muanga mzuri, usafi, hewasafi na vifavya kutosha, ufanya kazi kwa uraisi na stare. Alihi, ufanya mtu ajisikie vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo, shuguliza kuhamasisha na kupongeza mafanikio, ufanya wafanya kazi wajisikie kuthaminiwa na kuendelea kufanya kazi kwa bidhi. Kwa kifupi, mazingira mazuri ya kazi ni pale ambapo kuna heshima, ushirikiano, mawasiliano bora, uelewa katia wenzangu na maitaji ya msingi yametimizwa.

Kwa kawaida, napenda kutumia njia zinazofaa na rahisi. Hii inaweza kuwa kwa kutembea kwa miguu, kutumia baiskeli au magari ya umma. Kulingana na umbali na hali ya trafiki. Napenda njia ninazotumia kwa sababu zinafanya nifike haraka na kwa usalama. Kutembea kuna nisaidia pia kuwa na afya wakati magari ufanya safari kuwa rahisi pale ambapo umbali ni mrefu. Zaidi ya hayo, napenda kupanga ratba yangu, ili nipate kutumia usafiri unaofaa na usumbufu mdogo. Hii inaakikisha siku yangu inaanza kwa utulivu bila stress. Kwa kifupi, njia ni nazotumia kila siku ni zinazoni raisishia safari, zenye usalama na zenye zinasaidia kufika malengo yangu kwa muda unaofaa.

Kwa upande wangu, napenda kutumia mapumziko kupumzika kidogo kutoka kazi. Hii inaweza kuwa kwa kuchukua kinywaji, kutembea kidogo au kwa kusikiliza muziki mtulivu. Shughuli hizi hufanya akili na mwili vipate nguvu mpya. Pili, napenda kushirikiana na wenzangu kwa mazungumzo madogo, kuongea na wenzangu kunifanya nijisikie karibu na kufanya kazi za furaha kwa zaidi. tatu. Mara nyingine napenda kuangalia mawezo yangu binafsi au kupanga hatuazi na zofu ataza kazi. Hii hunifanya ni pate mpangilio mzuri na kuwa tayari kurudi kwenye kazi kwau makini zaidi. Kwa kifupi, wakati wa mapumziko kazi ni napumzika na shirikiana na wenzangu na napanga kazi yangu. Njia hii hunifanya ni pate nguvu mpya kuondoa uchovu na kurudi kwenye kazi nikiwa mchangamfu na mfanisi.

Sherehe yangu ya kupendeza ni pale nikiwa na familia na marafiki zangu wapenzi. Kuwa pamoja na watu ninaowapenda hunifanya nijisikie nina furaha na kusherehekea kwa shangwe. Napenda sherehe hii kwa sababu kila mtu ana furaha, kuna kicheko, chakula kizuri na muziki wa kupendeza. Sherehe huchangia kumbukumbu nzuri na ni wakati wa kushirikiana na wapenzi wa maisha. Zaidi ya hayo, napenda kupanga sherehe kidogo kama kuchagua chakula, muziki na shughuli ndogo za furaha. Hii hufanya kila mtu ajisikie maalumu na kushiriki kikamilifu. Kwa kifupi, sherehe ya kupendeza ni pale ninapokuwa na wapendwa wangu, furaha iko juu na kila mtu anashiriki kwa moyo mmoja. Ni tukio la kipekee na la kumbukumbu lisilosahaulika.

Kwa upande wangu, napenda kupumzika kidogo kutoka kazi au masomo. Hii inaweza kuwa kwa kula chakula, cha mchana, kunywa kinywaji au kutembea kidogo ili kupata hewa safi. Shughuli hii hufanya mwili na akili vipate nguvu mpya. Napenda kuzungumza na wenzangu au marafiki. Kuwa na mazungumzo madogo, hunifanya nijisikie furaha na kupunguza stress ya kazi au masomo. Tatu, mara nyingine napenda kupanga kazi au shughuli za mchana zilizobaki. Hii hunifanya nipange muda wangu vizuri na kurudi kwenye shughuli nikiwa mchangamfu na makini. Kwa kifupi, wakati wa mapumziko ya mchana napumzika nashirikiana na wenzangu na napanga shughuli zilizobaki. Njia hizi hufanya niondoke kwenye mapumziko nikiwa na nguvu mpya, furaha na umakini wa kufanya kazi au masomo kwa ufanisi zaidi.

Mwandishi ninaempenda ni Chinua Achebe. Nampenda kwa sababu anaandika hadithi zinazoguza maisha halisi, mila na tamaduni za watu na zinanifundisha maadili. Kitabu chake kina ujumbe mzito na linachora picha ya maisha kwa ustadimu mkubwa. Kile ninachopenda zaidi ni jinzi anaeleza hali ya maisha, changamoto na mafanikio ya watu kwa maneno raisi lakini yenye maana kubwa. Hadithi zake ufanya nifikirie na kuhimiza ubunifu wangu binafsi. Ninajifunza mengi kutoka kwake, kama kujifunza kuandika kwa ufasaha, kuwasiliana madili na kueleza simulizi kwa njia ya kuvutia. Kila wakati ninaposoma vitabu kvyake, ninahisi msisimuko na kujitolea kuendeleza uelewa wangu. Kwa kifupi, mwandishi mgani wa kitabu ninayempenda, ni yule anainifundisha na kunigusa kihisia, kunifanya nifikirie kwa kina. Na kila kitabu chake, niladarasa kwa maisha yangu.

Kwa upande wangu, kinachonipa motisha ni kuona matokeo mazuri ya kazi yangu. Ukiwa na malengo wazi na kuona mafanikio, ninajisikia kufurahishwa na kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi. Shukrani na pongezi kutoka kwa wenzangu na wakuu. Hufanya nijisikie kuthaminiwa. Pongezi ndogo inaweza kunipa nguvu na motisha ya kufanya kazi zaidi. Tatu, napenda pia kuzingatia maendeleo yangu binafsi. Kujua kwamba, kazi ninayoifanya inakuwa na kuinufaisha kunanipa hamasa kubwa. Zaidi ya hayo, mazingira mazuri ya kazi, kama ushirikiano, heshima na mahusiano mema, hufanya kazi kuwa ya furaha na kunipa motisha ya kila siku. Kwa kifupi, ninapata motisha kazini kutoka kwa mafanikio ya kazi yangu, pongezi na shukrani. Maendeleo binafsi na mazingira mazuri ya kazi.

Kwanza, napenda kutumia mazoezi ya yoga na meditation. Njia izi ufanya akiliangu itulie na mwili wangu upumzike. Kupumzika kwa njiaizi, kuna nisaidia kuondoa stress na kutuliza isi ya zangu. Niki kumbuka nilianza kujifunza njiaizi wakati nilipokuwa na changamoto za kazi na maisha. Na rafiki wangu au mwalimu wa yoga alinieleza mbinu raisi za kupumzika. Hii ili nifundisha jinsi ya kuthibiti msongo mawazo na kuzingatia sasa. Na penda kutumia dakika kumi, adi ishirini kila siku kwa mazoezi haya. Hii ni muda mzuri wakutuliza akili, kuzungumza na nafsi yangu na kujirekebisha. Bada ya kupumzika, naisi utulivu, furaha kidogo na kuwa mchanga mfu zaidi. Nimeweza kushulikia kazi na shangamoto na kuwa makini na msukumo zaidi. Kwa kifupi, njia zangu za kupumzika ni yoga na hata pia meditation. Ambazo ufanya ni pumzike, nijisikie vizuri na kuendelea na maisha kwa mtazamo mzuri na amani ya akili.

Kwa upande wangu, mafanikio ninayoyathamini zaidi ni pale ninapoweza kumaliza mradi muhimu kwa wakati uliowekwa na kwa ubora mzuri. Nilijivunia sana kazi yangu na jinsi nilivyoweza kushirikiana na wenzangu kufanikisha kila hatua. Mafanikio haya yamenifundisha umuhimu wa mpangilio nidhamu na kushirikiana kwa ushirikiano mzuri. Pia yamenipa uhakika kwamba bidii na jitihada zina matokeo chanya. Baada ya kufanisha mradi huu, nilihisi furaha, kuridhika na motisha ya kufanya zaidi. Nilijua kwamba kazi yangu inathamani na inachangia mafanikio ya jumla ya timu. Kwa kifupi, mafanikio yangu binafsi kazini ni yale nayoyapata kutokana na jitihada zangu, nidhamu na ushirikiano.

Kwa upande wangu, napendelea kitanda chenye utulivu na kisichokandamiza mwili, lakini sikigumu sana. Kitanda chenye urahisi, kidogo, hufanya nafurahia usingizi bora na kuruhusu mwili wangu kupumzika vizuri. Napenda kitanda hiki kwa sababu huchangia usingizi mzuri, kuondoa uchovu wa mwili na kunifanya nijisikie mchangamufu asubuhi. Usiku mmoja usingizi mzuri ni muhimu sana kwa afya na tiji ya kila siku inayofuata. Baada ya kulala kitanda, ninachopenda nahisi utulivu, furaha kidogo na kuwa na nguvu za kuendelea na shughuli za siku. Kitanda kizuri, si tu faraja, bali pia nisehemu ya kuwakikisha maisha yangu ya kila siku yana tija. Kwa kifupi, napendelea kitanda kisicho nikandamiza mwili, kinachonipa usingizi mzuri, utulivu na nguvu za kuendelea.

Kwa upande wangu, napenda kutumia majukwaa kama YouTube, TikTok au Vimeo. Hapa ndipo napata video za elimu, burudani au kuangalia mafunzo ya kila aina. Video hizi ufanya niondoke kwenye shughuli za kila siku na kunipa burudani au maarifa mapya. Napenda kutumia majukwaa haya kwa sababu yana video nyingi za aina tofauti. Ni rahisi kutumia na zinasaidia kujifunza mambo mapya au kupumzika. Mara nyingi napata video za mapishi sanaa au elimu ya sayansi ambazo unifurahisha na kunifundisha. Baada ya kuangalia video nahisi furaha, motisha na nyingine nafahamu kitu kipya. Hii hufanya siku yangu iwe na burudani.